Tabia ninayoipenda kwa wengine nikiona mtu anamthamini mtu. Napenda sana watu wanao thamini wenzao kwa sababu uki mtharao mtu unamsababishia ajisikie vibaya sana. Na mimi sipendi kuona watu wengine wakisikia vibaya. Huwa napenda watu ambao wanathamini wenzao.